Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu sana ni kwamba Yesu alizaliwa akakuwa akipendwa na watu mpaka wakati ambapo alifika kiwango cha kutoka kuhubiri lakini jambo muhimu sana ni kwamba alikufa kwa sababu ya dhambi zangu hilo ndo jambo la muhimu sana kwa sababu mimi mpaka sasa hivi naamini hilo.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani huwa na tafutia mzazi wangu mama yangu mzazi kitu ama zawadi ya kufana na hiyo zawadi ndiyo ambayo hua naitumia wakati mwingine ambapo tunazungumza.

Kusema kweli mimi huwa siendi hospitali sana lakini ninaweza nikakwenda kama mara moja kwa mwaka ninaeza nikaenda kama naenda kucheck afya yangu na mimi huwa sigonjeki haraka mimi huwa sigonjeki haraka lakini nikigonjeka inakuwa ni serious sana.